Kusema ukweli, aah haswa tabia ambayo vijana wanafaa kuwa iga wazee kwa muhimu ni tabia ya chakula, kula chakula chenya afya kupunguza ulevi, kunywa pombe kidogo na pia kufanya mazoezi, sio mazoezi ya nguvu tu, ila tu kutembea kwa siku mara kadhaa kama kilomita ishiri kumi hivi ama hata tatu.

Mawazo yangu kuhuzu AI ni hivi tu. AI ni kitu kipya na ni kizuri sana, kimekuja kutusaidia hasa sisi watu ambao tunapenda kusoma, watu ambao tunapenda kutafuta mambo mapya, hasa katika hali zetu za kimaisha, katika hali zetu za kibiashara. Na mimi kwa sana naitumia AI upande wa chatgpt sababu, naweza kuuliza maswali, naweza kukuuliza vitu kama mawaidha. Naweza kuitumia kunitengenezea vyeti, yaani naitumia kwa mambo mengi sana. Unaweza sema kwa sasa ChatGPT imekuwa kama rafiki yangu mkubwa katika hali yangu ya kiafya, kikazi na pia kijamii.

Kwa kawaida tuko na mikutano ya kijamii, ama ya vikundi, kila ambapo tumefiwa na mmoja wetu. Kama jamii, sisi tunakutana kwake nyumbani aliyefiwa, tunaketi chini, tunaangalia ni matumizi yapi yanayo hitajika ili tuhakikishe kuwa hiyo mazishi imeenda vizuri, tanae. Tunafanya bajeti, tunagawana hiyo hela na watu wanapewa ile siku ambayo wanafaa kuwa wamelipa ili mazishi yaendele vizuri.

Mchezo ya. Ubao sio vile. Sipendi kucheza mchezo ya ubao. Lakini kama lazima nicheze, ningependa kucheza draft. Ama kucheza ule mchezo mwingine ambao unaitwa chess. Lakini sipendi sana. Mimi napenda mchezo ya nje. Mchezo ya kutembea. Mchezo ya kuruka. Mchezo kama hiyo. Lakini ya ubao si sana.

Kazi ambayo inanivutia na sijawai kufanya kusema ukweli ni kazi ya uendeshaji wa ndege ama rubani wa ndege hiyo ninge nimekuwa ninapenda sana kufanya lakini haiku nipata hiyo ni ile kazi pekee yake ama kwa sasa ile ambayo ningependa mimi huona rubani wa ndege akifanya kazi mzuri sana na hiyo kupepea hewani, kwenda maeneo mengi, nchi tofauti duniani, mimi huona hiyo kazi ikiwa safi kabisa.